Niambie kuhusu timu bora ya mpira wa rugby wakimarikani. Timu ya rugby inayochukuliwa kuwa bora zaidi marekani katika miaka ya karibu ni Seattle Seawals Seattle Seawals ni timu inayo shiriki kwenye ligi ya major league rugby ambayo ndiyo ligi kiu ya rugby ya kulipwa nchini. Kilicho wafanya watambulike sana nimafanikio yao mapema na udhabiti. Walifanikiwa kushinda mataji ya Major League Rugby katika msimu yao ya mwanzo jambo lililowapa heshima kubwa na kuwafanya wawe mfano wakuingia kwa timu nyingine kilicho nivutia kuhusu Seattle sio tu ushindi wao bali pia mtindo wao wa uchezaji. Rugby ya nidhamu nguvu na ushirikiano mkubwa wa timu. Wachezaji wao huonekana kuelewana vizuri uwanjani, wakicheza kama timu moja badala ya kutegemea mtu moja. Hii ni jambo na yoleta ushirikiano mkubwa wa timu. Wachezaji wao huonekana wakiwa na ucheshi. Pia Seattle Wuls wamekua na mashabiki wenye hamasa kubwa, msaada wa mashabiki huwapa motisha na kuwasaidia kukuza umaarufu wa ragbi nchini Marekani ambako wa mcheza huu ubado huendelea kukua ukilinganisha na mpira wa miguu wa marekani au basketball. Kwa upande wa kitaifa pia kuna USA Eagles team ya taifa ya rugby ya marikani ingawa hawajafika kiwango cha juu kama Seattle. Pia hawa wana ngangana kufanikisha na kuthabiti taji zao. Kwa kifupi, kama nikitaja timu bora rugby ya klabu nchini marekani ni Seattle Seals, wanaongoza kwa mafanikio.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Napenda kufanya mambo, rahisi lakini yenye maana na familia yangu. Kwa sababu kwangu muhimu si shughuli yenye bali muda, tunaotumia pamoja. Kitu kinacho kipenda zaidi ni kukaa pamoja na kuzungumza, kushirikiana hadithi za siku, kucheka na kusikiliza kwa pamoja. Mara nyingi mazungumzo haya ya kawaida huleta ukaribu mkubwa na kunifanya nijisikie salama na kudhaminiwa. Pia napenda kula kimoja, hasa chakula cha nyumbani, kukaa meza pamoja huleta hisia ya umoja na mshikamano. Wakati wa mapumziko, napenda kutazama filamu au vipindi za televisheni na familia yangu. Hata kama hatupendi filamu ile ile, huo ni nafasi nzuri ya kushiriki, maoni na kucheka pamoja. Wakati mwingine pia napenda kutembeleana na jamaa au kuenda matembezini, mafupi kwa bustani au kutembea tu mtaani. Pia napenda kushiriki katika shughuli za kusaidiana kama kufanya kazi ndogondogo za nyumbani au kupanga tukio la kifamilia. Kufanya kazi pamoja hunijengia hisia ya uwajibikaji na ushirikiano.

Unatazama video wapi mtandaoni? Mara nyingi natazama video mtandaoni kupitia majukwaa machache ninayoyaamini na niliyoyazoea kulingana na aina ya video ninayotaka. Kubwa zaidi ni YouTube hapo ndipo napata karibu kila kitu. Kuanzia video ya elimu mafunzo ya kazi, habari fupi, hadi burudani. Kama muziki, vichekesho na mahojiano napenda YouTube kwa sababu naweza kuchagua ninachotaka kujifunza au kutazama. Na pia kurudia video mara nyingi kama nahitaji kuelewa vizuri. Pia wakati mwingine natazama video kupitia mitandao ya jamii kama Facebook au Instagram hasa video fupi fupi hizi huwa nzuri pale ninapotaka kupumzika. Kucheka au kuona kinachoendelea kwa watu nchini. Si video ndefu sana lakini zinatosha kuburudisha au kunipa wazo fulani haraka kwa filamu au vipindi virefu naweza kutumia majukwaa kwa kutazama filamu mtandaoni kama Netflix au wengine yanayofanana. Pale ninapopata muda wa kutosha wa kukaa na kuangalia bila haraka. Hapa napenda zaidi kutazama jioni au wikendi.

Niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi? Kitabu nachokipenda zaidi ni: The Alchemist cha Paulo Koleho. Sio kwa sababu ni kitabu kigumu au cha kitaalam bali kwa sababu kinaguza maisha kwa jinsia rahisi lakini ya kina sana. Ninapo kisoma kwa mara ya kwanza nilijihisi kama hadithi ile ilikuwa inanizungumzia moja kwa moja. Kinaileza safari ya kijana mmoja anaitwa Santiago anayefwata ndoto yake ya licha ya hofu, mashaka na vikwazo anayekutana navyo njiani. Kinachonivutia zaidi sio tu safari yake ya kimwili, bali safari ya ndani kujijua, kujiamini na kusikiliza sauti ya moyo wake kitabu hiki kimenifundisha kuwa, kila mtu ana ndoto yake binafsi. Na mara nyingi tunaogopa kuifwata. Ni kwasababu ya hofu hushindwa au ya mtu atakavyo sema The Alchemist. Kinanifanya nikumbuke kuwa kushindwa ni sehemu ya kujifunza na kwamba wakati mwingine safari yenyewe ni muhimu kuliko mwisho wake. Lugha si rahisi kusoma, lakini ujumbe wake hubaki akilini kwa muda mrefu. Kuna mistari fulani ambayo unaweza kuisoma leo na ukaelewa kwa njia moja. Halafu ukirudi miaka kadhaa baadae ukaiona kwa macho tofauti kabisa kulingana na hatua ya maisha ulionayo.

Unakumbuka mwalimu gani kutoka shule. Mwalimu ninayekumbuka kutoka shuleni ni mwalimu wangu wa kiswahili. Si kwa sababu alikuwa mkali sana au mwepesi sana bali kwa sababu alijali wanafunzi kwa dhati na alifundisha kwa moyo. Nakumbuka alikuwa na uwezo wa kufanya somo lionekane hai na la kuvutia. Hakusoma tu kutoka kwenye kitabu alisimulia hadithi, alitua mifano ya maisha ya kawaida. Na mara nyingi alitufanya tushiriki darasani alikuwa anapenda sana kusikia maoni yetu. Hata kama jibu haikuwa sahihi kabisa. Hilo ilitujenga nijiamini kuzungumza bila kuogopa. Zaidi ya masomo, mwalimu ya alifundisha maadili ya maisha. Kuwa na nidhamu, kujiheshimu na kuamini kuwa kila mtu ana funzo laki. Kuna wakati nilijiona siwezi kufanya vizuri katika somo fulani. Lakini yeye alinivutia pembeni na kuniambia usijidhara jitahidi matokeo yatakuja.

Ningependa kuona maendeleo gani katika jamii? Ningependa kuona maendeleo kadhaa muhimu katika jamii yetu. Mandeleo ambayo yanagusa maisha ya watu. Moja kwa moja, sio tu kwenye karatasi au hotuba. Kwanza kabisa, ningependa kuona maendeleo ya elimu. Elimu bora na inayopatikana kwa wote bila kujali kipato au mahali mtu alipo inaeza kubadilisha jamii kabisa. Shule zenye walimu wa kutosha vifaa vya kisasa na mtaalamu unaofundisha pia stadi za maisha ama kufikiri kwa kina ujasirimali la maadili elimu iinawapa watu uwezo wa kujitegemea na kufanya maamuzi sahihi. Pili ningependa kuona maendeleo ya ajira na uchumi. Jamii yenye fursa za kazi hasa kwa vijana huwa na amani zaidi. Serikali na sekta binafsi zikishirikiana kuunda ajira kusaidia biashara ndogo ndogo na kutoa mafunzo ya ujuzi. Watu wengi hawataweza kujikimu bila kukata tamaa au kuingia kwenye vitendo hatarisha. Tatu, huduma bora za afya ni mandeleo muhimu sana ningependa kuona hospitali zilizo karibu na wananchi zenye dawa, vifaa na hudumu wenye moyo wa kuhudumia watu. Pia, ningependa kuona mandeleo ya maadili na mshikamano wa jamii yenye heshima uaminifu na kusaidiana huendelea kwa haraka zaidi. Watu wajali wenzao, waache, ubaguzi na wajifunze kusuluhisha migogoro kwa amani. Mwisho ningependa kuona maendeleo ya teknolojia yanawafikia watu wa kawaida.

Una kumbukumbu gani nzuri za shule? Nina kumbukumbu nyingi za shule ambazo bado nifanya nitabasamu nikizikumbuka. Kumbukumbu moja nzuri sana ni urafiki wa shule. Nilipata marafiki ambao tulishirikiana kila kitu kusoma pamoja, kucheka darasani, kushirikiana wakati wa michezo. Na hata kusaidiana wakati wa mitiani, baadhi ya urafiki huo ulikuwa kweli kiasi kwamba hata leo ukinikumbuka jina urafiki wa shule maramoja na kumbuka sauti na kicheko chetu. Pia nakumuka walimu waliokuwa na moyo wa kujali, kulikuwa na walimu ambao wakufundisha tu masuambali, walitufundisha nidhamu, kujiamini na tokata tama. Maneno yao ya kutia moyo yalikaa moyoni, hasa pale walipoona jitiada zangu na kuonisifia even kidogo iliamasisha usami. Mchezo na shuguli za nje ya darasa ni kumukumbu nyingine nzuri. Kipindi cha mchezo kilikuwa muda wa uhuru na furaha. Kukimbia uanjani kushindana na afya wakajifunza kazi ya tiu. Haijalishi tulishindana au tulipoteza wa furaha. Ilikuwa kubwa nakumbuka pia matukio maalum ya shule kama sherehe za shule, safari za masomo. Na maonyesho ya vipaji, kuimba, kuigiza au kushangilia wenzetu kulijanga ujasiri na kutufanya tujisikie kuwa sehemu ya kitu kukikubwa. Kwa ujumla, kumbukumbu nzuri za shule hazikuwa tu masomo darasani. Bali zilihusu maufunzo ya maisha.

Je, unapenda hadithi za ajabu. Ndio, napenda hadithi za ajabu hasa zile zinazonifanya nitumie mawazo. Kwa kina na kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Kilichonivutia zaidi kwenye hadithi za ajabu ni uwezo wake wa kuniondoa kwenye uhalisia wa kawaida na kunipeleka kwenye ulimwengu mwingine kabisa. Ulimwengu wenye uchawi, viumbe wa ajabu safari zisizoelezeka ama tukio yanayokiuka mantiki ya kawaida ya kuisoma au kusikiliza unahisi kama akili yako inafunguliwa na unanza kujiuliza maswali kuhusu maisha, hatima na wezo wa mwanadamu. Napenda pia hadithi za ajabu kwa sababu mara nyingi zinazo mafundisho yaliyofichwa. Ingawa zinaonekana kama ni za kuburudisha tu. Ndani yake kuna ujumbe mzito kuhusu maamuzi tunayoyafanya. Hadithi kama hizi hunifanya nifikirieko zaidi kuhusu tabia za mwanadamu. Na jamii kwa jumla aina ninayoipenda zaidi ni inayo changanya ajabu na uhalisia kidogo. Kiasi kwamba unajuliza je. Hili linaezekana kweli hadithi za siri, ndoto au matukio Yasiyoelezeka. Hunishika akili kwa muda mrefu. Hata baada ya kumaliza kuvisoma. Kwa kifupi napenda hadithi za ajabu. Kwa sababu hunipa burudani. Hunichochea kufikiria. Na hunipa hisia ya mshangao.

Unasomea wapi abari mtandaoni? Kwa kawaida, ninasomea habari mtandaoni, kupitia vianzo mbalimbali, kulingana na aina ya habari ninayotaka na kiwango cha kina ninachoitaji. Napenda kuchanganya vianzo ili nipate picha pana, iliyo sahihi zaidi. Badala kutegemea chanzo kimoja tu. Kwanza, tuvuti za bari ya taarifa, zilizo andaliwa kitaalamu. Ata napata habari za dunia, siasa na wakimataifa, uchumi na teknolojia. Mara nyingi huwa na uchambuzi wa kina unaonisaidia kuelewa. Siyo tu kilichotokea, bali pia kwanini kimetokea. Pili, vyombo vya habari vya ndani ni muhimu sana haswa kwa kuelewa, kinachondelea karibu na jamii na nchi. Habari za ndani hunipa muktadha halisi wa maisha ya watu, changamoto zao ya ufanikio yao. Hizo hunisaidia kubaki karibu na walisia wa kila siku. Tatu, programu za habari penye simu si raisi sana. Haswa ninapokua na muda mchache, napenda kusoma vichwa vya habari asubuhi au wakati wa mapumziko. Kisha nikirudi baadaye kusoma makala kamili zinazovutia. Pia wakati mwingine, mitandao ya kijamii hunisaidia kugundua habari mpya, lakini huwa makini sana. Sizichukulii kama chanzo au mwisho cha kweli, badala yake, uitumia kama njia ya kunielekeza kwenye chanzo halisi cha habari.

Unapendelea mwanga wa mkali au mwanga kati. Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali sana. Mwanga wa kati hunipa hali utulivu na faraja hasa ninapokuwa nafanya kazi nasoma au hata kupumzika nyumbani hau choshi macho haraka na hunifanya nijisikie nipo kwenye mazingira ya kawaida na yenye usawaziko. Mwanga mkali sana mara nyingine hunisaidia hasa ninapohitajika umakini na hali ya juu. Kama kusoma maandishi madogo au kufanya kazi yanayohitaji kuona kwa umakini lakini kwa matumizi ya kila siku mwanga mkali unaweza kuchosha macho na hata kunipa maumivu mumivu ya kichwa baada ya muda. Mwanga wa kati pia una faida ya kuunda mazingira na kustarehesha hisia. Unafanya chumba kihisi kuwa na joto na chakukaribisha. Hasaa jioni napenda zaidi mwanga wa njano hafifu au mweupe laini kwa sababu unasaidia kupumzika na kuandaa akili kabla ya kulala. Kwa jumla ningesema mwanga wa kati ndio ninaupenda zaidi kwa sababu unaweka uwiano mzuri kati ya mwanga kutosha kuona vizuri na hali ya utulivu inayofaa kwa maisha ya kila siku.

Unashugulikia udhaifu wako vipi kazini, nashugulikia udhaifu wangu kwa njia ya kujitambua, kujifunza na kuchukua hatua za vitendo, badala kuficha na kupuuza. Kwanza kabisa, najitahidi kujitathmini mara kwa mara, ninajiuliza ni maneno gani hunipa changamoto, ni kazi zipi hunichukua muda mrefu au, hunifanya nijisikie sina uhakika, kujitambua huko, hunisaidia kuelewa udhaifu wangu bila kujilaumu. Pili, nomba msaada na maoni. Kutoka kwa wenzangu, au wasimamizi wangu. Ninaamini hakuna mtu anayejua kila kitu. Hivyo, kusikiliza maoni ya wengine, hunifungua macho. Mara nyingi, maoni hayo hunisaidia kuona njia rahisi au bora zaidi ya kufanya kazi. Na pia hunipa motisha ya kuboresha pale nnapokosea. Tatu, najifunza kwa makusudi kwa udhaifu wangu. Unahusiana na ujuzi fulani. Kwa mfano matumizi ya programu, mawasiliano au usimamizi wa muda natafuta mafunzo, kusoma makala, kutazama video au kujifunza kutoka kwa mtu mwenye uzoefu zaidi. Nachukulia udhaifu kama fursa ya kwanza. Uwezo wangu si kama kikwazo cha kudumu. Nne, najipangia mikakati ya kujisaidia kwa mfano kama nnajua, ninaweza kuchelewa kukamilisha kazi. Natumia orodha za kazi, kunikumbusha au kugawanya kazi kubwa kuwa vipande vidogo. Kama nina udhaifu wa kuzungumza hatharani najitayarisha mapema na kufanya mazoezi kabla ya mikutano. Mwisho, najipa muda na uvumilivu. Najua kubadilika hakukuji mara moja. Ninapojiona nimeboresha hata kidogo. Najipa pongezi na kuendelea mbele. Kwa mtazamo huo, udhaifu hauwi tena kitu cha kunirudisha nyuma mbali, unakuwa daraja. Na kunifaya niwe mfanyikazi bora. Na mtu abayekomaa zaidi kazini.

Niambie kuhusu mahali unapoishi kwa kweli, lakini ningechagua pahali pa utulivu na usalama na penye usawa wa maisha. Ningependa kuishi kwenye eneo, lisilo na kelele nyingi, labda pembezoni mwa mji au katika mji mdogo wenye watu wachache wanaofahamiana. Mahali penye hewa safi, miti na mwanga wa asili. Hili kila asubuhi kuamka nikiwa na utulivu wa akili. Ningefurahi kusikia sauti za ndege ya asubuhi kuliko kelele za magari. Nyumba yenyewe ningependa iwe rahisi lakini yenye mpangilio mzuri. Si kubwa sana lakini yenye nafasi ya kupumzika, kusoma na kufikiria. Ningependa iwe na dirisha ili kuangalia nje hasa wakati wa jioni au mvua. Mahali pa kukaa, pawe karibu na huduma muhimu kama soko, hospitali na barabara. Kwa ujumla, pahali ninapoishi pana amani, heshima, kati ya watu na mazingira mazuri ya kukuza maisha mahali ambapo, mtu anaweza kufanya kazi kwa bidii, mchana na kupumzika kwa amani jioni.